Napenda kutembea kwembea kwenye sehemu za asili kama bustani mbuga au kando ya pwani ili kupumzika na kupata hewa safi napenda kuandaa nyumbani napenda kupanga dawati kusafisha kidogo au kupanga vitu vyangu ili wiki ijayo nianze kwa mpangilio.